Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano, kuongea na familia, marafiki na wenzangu kazini ndilo jambu kuu. Pia huitumia kupata taarifa, kusoma habari na kujifunza mambo mapya, kazi na mipango, barua pepe, kalenda na kupanga ratiba, burudani kidogo, kusikiliza muziki, kuangalia video au mtandao ya kijami.

Ndio, natumia mfumo wa usalama wa vidole, fingerprint, na ufurahia kwa sababu ni rahisi, wa haraka na salama. Kuliko kuandika neno siri kila wakati, inanirahisishia kufungua simu au programu muhimu bila usumbufu. Huku nikiwa na uhakika wa usalama wa taarifa zangu.

Ndio, napenda kupiga chombo cha muziki, hasa, gitaa au piano. Muziki hunipa njia ya kutoa hisia, kupumzika akili na kufurahia muda wangu mwenyewe. Hata kama sipigi kwa ustadi mkubwa, kupiga chombo huniletea furaha na utulivu. Kwa ufupi, kupiga muziki wangu ni burudani na tiba ya moyo.

Dio, napenda kuchola na kupaka langi. Hasa ninapotaka kupumzika au kutoa mawazo yangu kwanjia ya ubunifu. Silazima hiwe kitaalamu, lakini kuna nisaidia kuachilia hisia kupunguza mawazo mengi na kufulahia mchakato wenyewe. Kupaka langi hunipa utulivu na kunifanya nijisikie hulu kia kili.

Ninapotia moyo wenzangu napenda kufanya mambo rahisi lakini yenye maana. Haya ndio ninayo yafanya. Kutoa pongezi za thati, kusikiliza mawazo na changamoto zao bila kuwa hukumu, kushirikiana nao pale wanapo hitaji msaada, badala ya kuwaacha pekee yao, kuwa mfano mzuri kwa kufanya kazi kwa bidii na kwa mtazamo chanya, kuwatia moyo kwa maneno wanapo kata tamaa kuwambia wanaweza na juhudi zao zinaonekana.

Ili kuweka afya nzuri najitahidi kufuata mambo ya msingi lakini muhimu kama kula chakula bora, kufanya mazoezi mara kwa mara, kulala vya kutosha, kunywa maji ya kutosha, kupunguza msongo wa mawazo, kujichunguza kiafya mara kwa mara.

Kwa kawaida, naenda hospitali mala chache kwa mwaka, labda mala moja au bini. Hasaa kwachunguzi wa kawaida au kama kuna jabo, linahitaji kuangaliwa. Siedi mala nyingi isipokuwa inabidi, inapobidi. Ninachalibu kujilida kiafya, mapema, kwa kula vizuli, kufanya mazoezi na kupumzika. Piri nipunguze sababu za kuenda hospitali mala kwa mala.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia rahisi lakini zenye maana. Kwa mfano, kula pamoja na kuzungumza kuhusu siku zetu, kufanya shughuli za pamoja kama kutembea, kutazama filamu au kucheza michezo midogo, kusherehekea matukio madogo kama siku za kuzaliwa au mafanikio ya kila mmoja, kusikilizana na kusaidiana wakati wa changamoto au maamuzi muhimu.

Ndio, nimeshawahi kusafiri kwa ndege. Ilikuwa uzoefu wa kuvutia. Hasa, kuona miji na mawingu kutoka juu. Na hisia ya kusafiri umbali mrefu kwa muda mfupi. Ingawa kuna msisimuko kidogo wakati wa kupaa, safari ya ndege hunipa urahisi na furaha kugundua maeneo mapya.

Dio, napenda kwenda pwani. Pwani unipa utulivu wa akili, sauti ya mawibi unituliza na upepo wa bahari unifanya, nijisikie hulu. Napenda kutembea kado ya maji, kuangalia machweo ya jua, au kukaa tu nikifulaia mazingila. Kwa ufupi, pwani kwangu ni mahali pa kupumzika, kutafakali na kulejesha nguvu.

Napenda kujifunza lugha ambazo zitanifungulia, fursa za mawasiliano na utamaduni mpya. Mfano ni kifaransa, kijapani, kihispania. Kwa ufupi, napenda kujifunza lugha zinazonipa ujuzi, marafiki wapya na fursa za kitamaduni.

Kusubiri kwenye mstari mara nyingi, kunaleta mchanganyiko wa hisia, mara nyingine ninajihisi maumivu au kero kidogo, hasa kama mstari ni mrefu au kuna kuchelewa. Lakini pia mara nyingine nifursa ya kupumzika kidogo, kutafakari au kuangalia watu wengine kwa utulivu.

Ninajali nywele zangu mara kwa mara kwa kawaida kila wiki. Hii inajumuisha kuosha na bidhaa zinazofaa kupaka mafuta au krimu na kuzitunza ili zibaki safi, zenye afya na nadhifu. Kulingana na shughuli au hali ya hewa, wakati mwingine ninaweza kuzitunza mara zaidi hasa kama kuna joto, vumbi au nimefanya shughuli nyingi kwa ufupi. Natunza nywele zangu kwa utaratibu ili ziwe na afya nzuri.

Ningependa kuwa na uwezo wakuelewa hisia za wengine kwa urahisi. Kwa sababu, huu unganisha watu na kusaidia kushirikiana kwa urahisi, kuniruhusu kutoa msaada sahihi pale mtu anapohitaji, kunisaidia kudumisha amani na uhusiano mzuri kati ya watu. Pia ningependa kuwa na uwezo wakujifunza alaka jabu lolote. Ili kukua kiakili na kupata maarifa mapya bila kikomo.

Kazi ya nyumbani ni nayo ichukia zaidi ni kufua vyombo au kufua nguo nyingi wakati kuna mzigo mkubo. Kwa sababu mala nyingi inachukua muda mulefu na mala nyingine inauhisisha kazi zinazo ludiwa kila siku. Hata hivyo, najua ni muhimu. Hivyo ni najalibu kuhita kazi hiyo fulsa. Kuita kazi yo fuuse ya kutuliza akili au kufikilia mambo mengini wakati wakufanya.

Ningependa kujalibu mchezo wa kupanda mlima au kuedesha baiskeli za milimani. Hii ni kwa sababu unachanganya msisimko, changamoto ya mwili na fulaha ya kuwa nje kwenye ya sili. Pia ningependa kujalibu michezo ya kuelimisha kama chess au pezos ngumu. Kwa sababu unisaidia kuendeleza akiri na mkakati.

Nyama ni nayo ipenda zaidi ni kuku. Hasa iliyo pikwa kwa jia tofauti, kama kukaangwa kidogo au kuokwa. Napenda pia nyama ya ngombe, mala chache, hasa pale inavo kuwa laini na yenye latha nzuli. Kwa ufupi, napenda nyama zirizo na latha nzuli, laisi kula na zinazo nipa nguvu.

Napenda kusimamia na kusimamiwa kwa kiwango. Hii inamanisha kusimamia. Napenda kuchukua jukumu na kupanga kazi au miradi. Hasa ni napo hisi nina ujuzi na mawazo ya kufanikisha jambo. Hii hunipa uhakika na kuridhika. Kusimamiwa na penda pia kupata mwongozo au ushauri pale ninapohitaji mwelekeo au maarifa zaidi ili kuepuka makosa na kufanya kazi kwa ufanisi.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni uwezo wa kueleza mawazo kwa uwazi, kusikiliza wengine na kushirikiana vizuri. Hii inasaidia kuelewana vyema na mwenzako, kupunguza migongano na kuchangia taji. Kutoa maoni kwa usahihi, kuhakikisha kazi inafanyika kwa mpangilio sahihi, kujenga uhusiano mzuri kazini, kushirikisha matarajio na malengo.

Ndio, nimeshawai kufanya yoga. Napenda yoga kwa sababu, hunisaidia kutuliza akili na kupunguza msongo wa mawazo, hubolesha mwili na nguvu za misuli, kwa kufanya mwedo sahihi, hunipa nafasi ya kutafakali na kuunganisha akili na mwili. Kwa ufupi, yoga kwangu ni jia ya afya ya mwili na akili, pamoja na utulivu wa ndani.

Ndio, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni lahisi ufanya alaka na kunipa fulsa ya kuchagua kati ya bidhaa nyingi bila kusafiri. Hata hivyo, napenda pia kuwa makini na vianzo vinavyo hakikishwa ili kuepuka bidhaa zisizo na ubola au ulagai. Kwa ufupi, kununua vitu mtadaoni kwangu ni lahisi, faraja na chaguo la busara pale ninapo jua chanzo cha bidhaa.

Kitendo cha wema nilicho fanya, kilikuwa kusaidia rafiki au jirani aliye kuwa katika shida. Mfano, kumsaidia kubeba mzigo, kumsaidia kumaliza kazi au kumpa ushauri pale, alipo tokuwa na suluhisho. Kitu hiki, kili nifanya nijisikie furaha na kuridhika kwa sababu, kusaidia wengine huchangia amani na uhusiano mzuri kati yetu.